Kitu ambacho nilipenda sana kufanya ututueni ni kucheza na wenzangu. Nilikuwa na marafiki ambao tuliishi mahali pamoja na pia tulienda shule moja. Tulikuwa tunacheza pamoja na pia tulikuwa tunafanya vitu mingi pamoja. Tulikuwa tunafanya kazi ya ziada pamoja. Tulikuwa tunaenda nyumbani kwa pamoja. Tulifanya vitu vyote kwa pamoja. Kwa hivyo, kitu ambacho nilipenda zaidi ni kucheza na wenzangu. Naam.

Chakula kigeni ambacho nimewahi kujaribu ni kadhaa lakini nakumbuka mara ya kwanza nilipo jaribu sushi chakula kile chakula kile kilikuwa kinahusisha samaki mbichi na wali ulio biringeshwa na mwanzoni nilikuwa na wasiwasi sana kwa sababu wazo la kula samaki ambaye hajapikwa ilikuwa geni sana kwangu na lilinitia hofu mno lakini baada ya kuchovya kipande kimoja kwenye ile sosi yao ambayo nitaitohoa inaitwa soy sauce na kuionja nilishangaa kuona ladha yake ni nzuri na ya kipekee sana, naam.